Ya, mii mda mwingi huwa napenda kusoma gazeti, ili nijue ni mambu gani yanajiri, ni matukio gani ya naendelea kwenye nchi. Maana gazeti huwa, linakupa hiyo na fansi ya kupata informationi mpya mambo ya lnayo jiri, matukio yenye yametokea, unapatu uko updated na vitu vinyi vinaendelea.

Kwenye zana za digiti ninanzo zitumia kila siku muda mwingi napenda sana kutumia whatsapp kufanya mawasiliano kwa mfano kutuma message ama maybe nataka kumpigia mtu nasina sario natumia whatsapp voice call ama pia ama nataka kumuona mtu yupo mbali natumia video koli kwenye whatsapp na pia muda mwingine naeza tumia tik tok kufuatilia mambo ambayo watu wa mepost ni nini kinaendelea kwenye mtandao.

Sehemu ninayoishi mimi ni sehemu ya joto jingi sana, eneo la mombasa. Kwa siku, unaweza pata nimeoga mara tatu ama ata mara nne. Nikiamka ile tu asubuhi, nimeamka naoga. Ikifika masaa ya saa nne, saa tano, naoga tena. Haya, uko saa kumi, naoga ama nisipooga hapo, tena naoga jioni. Iyo kabla ya kuingia kulala maana hiku ni joto sipo oga ukenda kulala Unaweza pata ata usiku Unatokokwa na jasho ata inakuwa ni uncomfortable kulala.

Udhaifu wangu ni mda mwingine unapata unaezapata nime kasirishwa kooni kikasirishwa inakua ni Nishida Koo huwa na jaribu kukontrol hasira yangu ile na jaribu kucool down inkesada tumeongea na mtu na jaribu tu ile kujituriza mwenyewe ili nsije ni karipuka.

Mara nyingi mi hucheza na mwanangu yuaitwa Tor. Ni mdogo kwa mda mwingi huwa yuitaji kucheza nae nampa company namchekesha chekesha. Hili asiboeke komi kwenye michezo mara nyingi. Wanacheza na mwanangu pia hiyo kumkimbizi na kumpa company.

Kabla ya kulala usiku huwa nahakikisha kuwa mwanzo nimeoga ili kupunguza ule uchovu wa siku kwa mwanzo na make sure nimeoga nilale yaani mwili ukiwa uko sawa alafu pia na make sure nime nyosha kitanda changu vizuri ni metandika ni mekumuta ndo sipate yaani unalala na vitu kitandani Pia huwa na make sure nywele yangu ni meifunga vizuri na bonete ndo nisikie nikiamka kesho iwe ikosawa.

Kwa kwenye kupanga kazi yangu ya wiki Kwa mwanzo naanza na kupanga kazi zote zenye nataka ni zifanye hio wiki nzima na ziandika chini zote ili nisisahau chochote mbacho nilikuwa nimekipangea kukifanya Nikisha maliza kupanga kazi zote zinye nilikuwa nifanye ama nimeziandika chini wiki nzima narudi nagawa hizo kazi kwa siku Jee, kama ni jumatatu, nataka ni fanyanini, nagawa kazi kutoka jumatatu mpaka jumatatu mpaka jumapili, natakua nafanya nini hii wiki nikisha maliza kuzingawa kwa kazi kila siku naenda jee kama ni jumatatu na zinagawa hizo kazi za jumatatu kwa masaa yale masaa yenye nitakuwa kazi ni kila kazi na itengea muda wake unaofaa ndo uwe rahisi kutimiza hayo marengo ya hizo kazi na hakikisha nimeagawa kila kazi mepata muda wake unaofaa.

Ya huwa anapenda sana kusikiza redio ili kujua mbaya mambo ya mbaya yanajiri nchini maana Wakati ambapo nasikiza hiyo redio napata napata ujumbe sahihi taarifa za habari unapata muda mwingine kuna vipindi za vichikesho hata kama umekasirika unajikuta tu Unacheka hivyo vipindi unakuta vina kuliwaza kabisa kwa hiyo mimi hupenda sana kusikiza redio maana ina mafunzo yake unaweza kuwa hata uko tu hapo na inaongea unajipata yaani unapata tukio ambalo limewafanyikia mtu unajipata unajifunza kutoka kwake.

Muda mwingi mihuwa napendelea kusoma sana kushinda kuandika mara Wakati ambao unasoma unapata yanyi una jifunza vitu vipia unapata noreji mpia kutokana na huko kusoma na pia huwa sikazi ngumu kwenye kusoma lakini kuandika inabidi unapata mkono umechoka Komi wanaprifa sana kusoma kushinda kwandika.

Ya nimewahi kununua tikiti ya tukio nilikuwa ni mda fulani hapo wakati ambako nilikuwa mimi ni mwanafunzi wa chuo kuna waigizaji walikuwa wanakuja kupiga tukio kwenye eneo nililokuwa nasomea kwa hivo nikajipata yaani nimetamani sana kuenda kuwa ona kwa huo ndo mda nilijikuta na pata kununua tikitili ili nikaende nikatazame hayo maigizo.

Wana tumia mbinu tofauti kujikinga na juakali mda mungine kama maybe nimembeba mwanangu twaenda sihena Kuna hilo juakali Utapata na beba mwavuri hili kumkinga na hilo jua Lakini kama mda mungine nikopeke yangu utapata nimevaa kofia yenye tanisaidia pia kukingana na hilo jua Mara nyingine pia utapata jinsi kali sana kuwa unapata tu una apply sunscreen kwenye mwili itanisaidia nisitokea na hizo sunburns.

Kwenye maisha, nimekuja kujifunza mambo yafwatayo na kwanza jitahidi kuishi na kila mtu vizuri kwa kutofuatilia sijui huyu anacheo gani, hana kama hanacheo, ujifunze tu kuishi na kila mtu vizuri, usiwe unareacti na watu kutegemeana na cheo chao, ishi na kila mtu vizuri bila kubagu huyu ako hivo huyu ako hivi, ishi na kila mtu vizuri pia nimekuja kujifunza hivi, fwata mambo yako mwenyewe ambayo yanakuhusu usiingize ingize mapua kwa mambo ya watu maana siku moja, yatakuja kukulipukia na yata kuponza, fuata mambo yako binafsi enye yanakuhusuwe mwenyewe.

Mi hupendelea sana kuwa mahali ambapo yaani pametulia yaani a cool environment Kwa sipindi sehemu zinye kelele ya mahoni honi za magari Mwana pendelea yaani sehemu turivu ambayo Inakupa yaani fursa ya wewe Kutafakari mawazo yako vizuri unapanga hata unaweza kaa chini uka meditate Kwa mfano kwenye msitu, kwenye hamna watu ya unapata environment ikosawa, kuko cool kabisa, upepo mwanana ya.

Mi huwa wanapendelea sana habari za mtandauni, yani for the example, news uko kwenye tiktok. Huwa napenda sana kufatilia hizo habari. Maana ukiwa uko, utapata yaani habari zote ya wajafilta anything na ya mwanzo ukiingia kwenye comment section uko mtandaoni. Hapo sandu unapata ya ubuyu wenyewe yani. Kila mtu ametoa mawaidha yake kuwa napata umepata information ya imejaa yaani haina mapengo mapengo kumi wanapenda habari za mitandaoni kabisa maana huku utapata information ilio kamilika kabisa Ata wengine wameongezea mambo mengine.

Yeah huwa natumia teknolojia ya sauti muda mwingi yaani ile unapata umeshikana una kazi mingi zinaendelea kuwa unapata ile ya kuchat ile utype message inakuwa ngumu huwa mimi na prefer kutumia sauti Maana ukirekodi sauti hapo unapata unatuma ujumbe mwingi kwa wakati moja mi huwa napenda sana ujumbe ambao umekwa kwa njia ya teknolojia ya sauti huwa napenda kuitumia sana.

Haa rangi ni nayo ipenda ni rangi ya blue hua inalikumbusha sana ututoni maana kitambo nilikuwa na nguo nyingi za blue kwa hiyo rangi nilitokea kuipenda sana haya ya pia rangi ya blue hua nayona kwenye mawingu the sky blue color Kwa huo nafanya ani ni hisi hali ya utulivu ya nye Kwa hui nafanya ni hisi hivu Mara nyingi huwa anaiyona kwenye mawingu na ninamiliki nguo nyingi sana za hiyo rangi kama matisheti, magauni, yaani na vidu hiyo vinyo rangi.

Mi mpenzi wa ugali sana, miwa anapenda ugali sana. Mana nikikilau wa ugali na shiba kabisa, mwanza usiku wa? Mi na prefer sana kuna ugari. Kuwa mpenzi wa ugari sana, kwanza ugari na nyama, iyo ndakula ikila siku wa huwa hainichoshi. Sipendi wari kabisa, ani ni ile tu mara moja moja, kuwa mi mpenzi sana wa kula ugari.

Aya, hapo kwanza kwenye picha ayo ndo mambo yangu kabisa. Ni wanapenda sana kupiga picha. Ni kikapture hizo moment. Maana picha huwa yani. Ni nakusaidia kuka picha hizo moment. Yeah muda mwingine unawezapata umeboeka. Unapitia hizo picha. Ni zinakupa kumbukumbu nzuri. Komi hate nikiiwa na simu ama kamera at my free time. Huwanapenda sana kupiga picha yani nineno ambalo nalipenda sana.

Nami ni mpenzi wa suruali sana yaani, huwa napenda sana kuwa suruali maana nikivaa hivyo huwa yaani inanipa free naweza kaa tu vyovyote vile vyenye nataka haina haja kujibania bania sijui ni kaa umeshikiria nguo Najaribu kufunikafunika nikivaa suruali yaani unapata niko free kabisa. Kwa hivyo mimi huwa napenda sana kuwa suruali.

Wakati wa jua kali mimi huwa napenda kujituliza Tundani. Hei tundani ama si hini ni kiburi. Ni tundi yehoa sipendi kuzunga zunguka wakati we nye kuna jua kali mihuwa napenda. Twende kaa sehemu moja yenye utulivu maybe kuna upepo mzuri hapo. Nijipumzi.

He kwenye kuatia wenzangu naweza wapa mawaiza ambayo ya naweza. Wasaidia kimaisha ama labda ni na opportunity Kenye naweza wasaidia ata kuingiza feza kidogo kumotivati mtu. Unaweza tumia iyo kama nchiyo ya kumtia moyo ama pia. Unaweza mpadu vaisi kumpa mifano ya wadu ambao mibu walikua wanapitia lakini wakabumilia na. Wakaja wakasucceed kwa maisha koizo mbina mbazo mewizitumia kuatia watu mwaka.

Kabla ya mwezi kuanza huwa naangalia na tathimini na kupanga je huu mwezi unoenda kuanza Ninamalengo gani ni kitu kipi nataka kukitimiza Kuna pa nakaa chini Naandaa ratiba Binu zenye nitatumia kukamilisha hayo malengo yangu kama kuna resources zitahitajika je Napanga nitapataaje hayo mambo ambayo nitakua ninayahitaji ya izo ni Binu ambazo znanisaidia kuyafikia malengo yangu ya kila mwezi kazini.

Muda mwingi wakati ambapo huwa kuna mvua ama mvua kuu tuseme kimfano yanyesha Mi huwa napenda sana kama sina kazi ya kufanya huo mda ntaingia tu mi nijipumzishe Wakati io mvua inanyesha sana huwa nafurahia mwanzo ikinyesha usiku maana inakupa usingizi lakini ikinyesha mchana huwa inafanya mambo mengi yanasimama zahiriko Huwa napenda mvua ikinysha usiku Inanipa huo muda wa kupumzika ama ikinyesha mchana inaaribu mipango yangu ya kazi unapata hata umechelewa kazini hivo Nikisikia sauti ya mvua yaani huwa inaniriwaza kabisa ata kama sina usingizi alafu nisikie kwaanza kunyesha unapata Naanza kusinzia tayari yeah it's so soothing.

Miwa wanawainisha kazi na maisha kibinafsi kwa anjia zifatazo mwa nzo natenga mda kama ni mda wakazi na akikisha nafanya kazi yangu ambayo enastairi kuhifanya na mda wabinafsi na jipumzisha. Pia unaeka mipaka yaani ile kukwe na boundaries. Kama ni masaa ya kazi, unakikisha, unafata zile sheria za kazi. Kama uruhusiwi fanya ivo kwaio inakuwa nirahisi. Kufanya mpango yako ya kazi. Unakuwa na ratiba. Ya si kuwa mawiki, yopi ida kusaidia kuepusha na mambo mengene.

Mi huwa naipenda hali hewa ikiwa yaani kumetulia tu si jua kali si baridi yaani kukiwa calm. Hiyo ndo hali ya hewa ambayo mi naipenda sana maana. Huwa inakupa wakati mrahisi wakufanya shughuli zako. Maana kama kumetulia waweza fanya shughuli zako haikupimii. Kama wakati wa mvua utapata nguo hazikauki, wakati wa jua pia utapata inakuzuia kuvaa nguo zingine kuwa mi huwa naprefer sana. Hali ya hewa ikiwa imetulia yaani ikiwa calm.

Tukio muhimu sana la maisha ni tukio ambalo niliweza ku kugraduate kutoka kwenye university, chuo kiku yaani. Baada ya kuteseka sana kwenye iyo miaka ambayo nilikuwa nimesoma, nikapambana, sikuweza kurudia mitihani, mpaka nikajipata niko kwenye graduation rist. Kwa ilikuwa tukio ya muhimu saana kwenye maisha yangu. Vile yaani nimepambana, nimeweza kugraduate, nimepata degree yangu. Ilikuwa tukio ya muhimu sana.

Kinywaji chabarili ni nacho kipenda ni soda Mwanzo juisi ya kujitengenezea numbani na brenda. Uchanganye maembe na ndizi. Ama ndizi na avocado hafu iti kwenye firidi kwa ivizuri. Wipate kiwa iko variedi wa ni kinywaji kizuri sana kua wanapenda juisi. Ya maembe na ndizi ikiwa baridi.

Yeah, huwa napenda sana kufanya kazi nyumbani maana huwa inanipa fursa ya kufanya vitu vingine maana unaweza kuwa hapo, unafanya kazi yako kwenye kompyuta alafu pia ukishamaliza hapo pia waweza pika Waenda tayari jikoni, wajiandalia chakula kinakuwa tayari unakula, then unarudi bado kwenye kompyuta yako unaendelea kufanya shughuli zingine. So ukiwa unafanya kazi nyumbani inakuwa ni easy ku multitask unaweza fanya hata waeza pika waeza fagia nyumba ukiwa tu waendelea na kazi yako nyingine hapo yako huwa napenda kufanyia kazi nyumbani.